Hapana sijawai kusafiri kwa ndege, lakini ndoto yangu kubwa siku moja nisafiri kwa ndege kuenda nchi ya mbali. Labda kama naeza nikawa naenda kutembelea nchi tofauti kama Spain Yea hivyo ni ndoto zangu kuenda siku moja Spain na kupanda ndege.

Mi napenda zaidi kusimamia. Kwa sababu ninavyosimamia watu unajihisi kwamba nakuwa ni mchangamufu zaidi. Na pia nina haiba ya uongozi. Hivo napenda sana kusimamia kuliko kusimamiwa. Japo muda mwingine natokea kusimamiwa kupo. Lakini mara nyingi napenda zaidi kusimamia.

Mda wangu wa bure nautumia kwa namna tofauti, mara nyingi uwa napenda kupumzika na kukaa na kutathmini siku yangu imendaje, wiki yangu nzima, kuna kitu ambacho, labda sijafanikio kukifanya, nanichofanikiwa, niongeze nini, nipunguze nini, hivyo nafanya tathmini ya siku nzima pamoja na wiki nzima.

Kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu kwanza ni mtaa mchangamfu pia watu wake ni wazuri ni wenye upendo wenye ushirikiano hivyo mtaa wangu naupenda pia kwa sababu una vitu mbali mbali vya kustaajabisha watu wake ni wema wakarimu hivyo.

Timu ya michezo ninayofuatilia ni timu ya mpira. Mpira wa Muguu, Liverpool. Liverpool ndo timu ambayo ninayofuatilia na ndo timu yangu pendwa kwenye michezo ya Mpira Muguu. Kwa sababu ni timu ambayo naipenda jinsi muundo wake ulivyo wanavyo cheza na kila kitu ambacho kina wahusu.

Napokuwa na furaha nyumbani huwa napenda kukaa na familia, kuongea, kubadilishana nao mawazo, kula vizuri, muda mwingine tunaweza tukanywa au, pia muda mwingine kama tuna furaha zaidi, nikatoka na familia na kwenda nao kutembea tembea.

Napenda zaidi kuchora kuliko kupaka rangi kwa sababu huwa najisikia furaha na mwenye amani hasa ninapo chora, najisikia vizuri na mwenye furaha zaidi pindi ninapo tokea labda na mchora mtu au kitu chochote.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu ni hadithi ambazo zinanivutia sana. Pia ni hadithi ambazo zinasisimua. Hivo unajihisi ni mchangamfu. Pia ni hadithi ambazo zinatoa elimu juu ya kitu fulani kwa sababu hakuna hadithi ambayo haina ujumbe. Kwa hio kila hadithi zina ujumbe.

Kitu ambacho ninacho kifanya kila asubuhi ni napoamka kwanza ni kum kwanza ni kuswali kumwomba mungu aniongoze katika siku nzima. Mpaka nitakapo maliza pia baada ya hapo nitajiandaa na shuguli ambazo zinatakiwa zifanyike katika hiyo siku.

Vitu ambavyo napenda kufanya au shuguli ambazo napenda kuzifanya kipindi cha weekend Jumamosi na jumapili ni kupumzika na familia na marafiki Mimi sio mtu sana wa kwenda kunywa kahawa kwa hiyo napendelea zaidi labda kwenda kuchangamana na marafiki. Mambo ya kawaida ambayo nafanya ni yale yale ya kila siku kufanya mazoezi kuongea na watu.

Mji ambao ningependa kuutembelea zaidi ni mji wa New York ambao hua unapatikana mchini marekani. Uo ni mji ambao naupenda sana. Ni mji mzuri ni mji ambao umekaa kitalii zaidi, unavutia kwa uo ni mji ambao naupenda zaidi. New York City.

Usiku kitu ambacho napendelea zaidi kufanya kabla sijalala ni kusali kumuomba mungu nilale salama, niamke salama lakini pia kumshukuru mungu kwa siku nzima ambayo nimefanikisha mambo yangu, kuyafanya na ambayo sijafanikisha.

Ndiyo napenda kulima bustani. Kwa sababu hapa nyumbani pia nimelima bustani aina ya maua. Na mboga mboga kidogo. Japo maua ndo sana hivo napenda zaidi bustani kwa sababu inapendezesha mandhari. Hasa kama umelima nyumbani. Kwa hiyo kunakuwa na vuto mzuri kupitia bustani.

Ripoti navyo jiandaa za kazi kwanza kabisa kabla uwa na zirekodi sehemu inaeza ikawa kwenye kompyuta au sehemu tofauti. Kwa hiyo baada ya hapo nafanya tathmini halafu bada ya hapo na ziandaa. Sababu kila ripoti lazima kwanza nizifanyie tathmini jee ni sahihi labda kama kuna sehemu pana marekebisho nifanye. Kwa hiyo nazifanyia kwanza tathmini kabla sija ziandaa. Kwa hivyo.

Ninaoga mara mbili kwa siku ambayo inaweza kuwa ni asubuhi. Kabla sijaondoka, au ata ni kiwepo na jioni baada ya kurudi kutoka kazini, kufanya mazoezi. Pia naoga, kwa hio naoga mara mbili kwa siku.

Napendelea zaidi mfumo wa Android katika simu kwa sababu huu ni mfumo pendwa na pia watu wengi wanapendelea zaidi mfumo. Tofauti na mifumo mingine kwa sababu mifumo mingine inaweze ikawa inachagua. Kuna vitu vya msingi ambavyo vya kuzingatia mpaka utumie lakini katika huu mfumo wa Android kidogo ni mfumo ambao nirafiki kwa kila mtu.

Mahali pa kihistoria ambako ningependa kutembelea ni Zanzibari, Kwa sababu Zanzibari ni mahali pa kihistoria ambako palikuwa na biashara ya utumwa, kipindi hicho, mababu zetu na watu wa zamani waliuzwa kipindi hicho katika kisiwa cha Zanzibari.

Napenda zaidi kusafiri na GPS tofauti na ramani kwa sababu ramani ni ramani mara nyingi ilikuwa inatumika kabla ya maendeleo ya sayansi na teknolojia ila baada ya maendeleo ya sayansi na teknolojia ndo GPS ndo inatumika zaidi kuliko ramani. Kwa hiyo ningependela zaidi kusafiri na GPS.

Mandhali mazuri ambayo nimewahi kuyaona ni mandhari ya bustani. Kuna eneo flani ambalo lipo mjini kidogo, kuna mandhari mazuri sana. Kuna miti imepangwa kwa mfumo mzuri, maua, yamekatwa vizuri, ni eneo mzuri ambalo linavutia kwa macho.

Napendelea zaidi viatu aina ya raba mfano kama Air Jordan, Blues Fashion. Yaani, ni viatu ambavyo vya kisasa ambavyo vipo kwa mfumo wa sasa.

Likizo yangu ya ndoto ningependa zaidi kuenda katika jiji la New York hio ni sehemu ambayo naipenda sana pia katika sehemu ambaoyo ningependelea zaidi kuenda labda ufukweni Ibiza nchini spain lakini zaidi ningependelea zaidi kuenda New York katika jiji la New York nchini marekani kitu ambacho ningependa kuenda kufanya huko ningependa tu kuenda kutembea na kubadilisha mazingira kwa sababu ni mji ambao nalipenda. Mtu ambae ningependa kusafiri nae na ni mamaangu au hata kama nitabahatika kuwa na mpenzi pia ningetamani pia kuenda nae. Nahitaji kwenda kupumzika na kutembea.

Somo mbalo nalipenda zaidi shuleni ni somo la biology. Biology ni somo mbalo nalipenda kwa sababu ni somo ambalo nazungumzia asili na asiletu sisi binadamu. Kwa hiyo, tunasoma kitu ambacho kipo katika mazingira, kuhusu viumbehai, mimea na sisi wenye binadamu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Kwa sababu michezo ya ubao inafanya mtu kujisikia vizuri. Pia inafanya kufikiria. Yani kutanua ule wigo au upeo wa kufikiria kupita iwe hiyo michezo.

Kwa bati mbaya, sijawaye kujaribu chakula chochote cha kigeni ambacho hakipatikani katika nchi yetu. Vyakula vingi ambavyo navila ni vyakula mbavyo vinapatikana hapa hapa, nchini kwetu. Kwa upanda chakula kigeni, sijawaye kujaribu.

Napenda nyama ya kuku. Kwa nyama ambayo naipenda zaidi hasa kuku wa kienyeji hio ni nyama ambayo naipenda sana na huwa naila sana mara kwa mara. Kwa sababu navyoila najisikia vizuri, na ndio kitu ambacho nakipenda sana.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesha sana. Nimewai kuenda maonyesho sanaa kama sabasaba. Huwa inafanyika kila mwaka. Hivo napenda zaidi kuenda maeneo kama haya kwa sababu huwa najifunza vitu tofautitofauti kuhusu sanaa.

Sina muda maalumu au labda kuhesabu naenda mara ngapi lakini huwa naenda hospitali ninapo jisikia vibaya au kuumwa. Kwa hiyo naeza katokea labda kwa wiki nimejisikia vibaya nimeenda. Kwa mwezi mara nne, mara tano nimeenda. Kwa hiyo inategemea nimeumwa umwa mara ngapi.

Sera ya kampuni ambayo naiona muhimu zaidi ni sera ya nidhamu na kufanya kazi kwa bidii. Hiyo naiona kwamba ni sera nzuri kwa kampuni kwa sababu nidhamu ndio jambo la msingi ambalo linaweza likakufanya utoke sehemu moja kwenda nyingine. Kufanya kazi kwa bidii inaweza kufanya kujiinua mwenyewe na kuinua kampuni kwa ujumla.

Anapenda kuenda madukani hasa weekend lakini naenza katokea kuna katikati ya wiki kuna vitu vimeisha au kuna dharura imetokea hivo inakulazimu kuenda dukani kwa hiyo huo napendelea zaidi kuenda hasa kipindi cha wikini ambako nipo nyumbani naenda kununua vitu ambavyo vitaeza kutumika wiki nzima.

Ndiyo napenda maua kwa sababu maua kwanza yanavutia lakini pia kuna baadhi ya maua ambayo yan harufu nzuri yanavutia kwa kuyaona hivo maua nayapenda. Kwa namna moja au ingine.

Napenda zaidi chakula kisichokuwa na mafuta na kwa sababu chakula kisichokuwa na mafuta kinakuwa na ladha nzuri. Kwa sababu chakula chanye mafuta hua kinafanya ladha yake kutokuwa nzuri. Au kukikinae kile chakula lakini pia mafuta sio mazuri. Inaeza ikapelekea magunjwa ya moyo na presha.

Chakula ambacho napendelea kula jioni, napendelea zaidi kula chakula kama supu au muda mwigine naeza katokea kula wali lakini zaidi napenda kula chakula chepesi ambacho kita nifanya nilale vizuri kama supu.

A nasharekea siku kuu kwa hali ya kawaida, mfano siku ya siku kuu naeza nikakaa na familia, tukabadalishana mawazo, baada hapo tukaweza tukala vizuri, tukanywa, pia inaweza katokea, tukatoka kuenda sehemu kutembea, inaeza kuwa ata ni ufukuwene, au sehemu nyingine yoyote ambayo wanapapendelea zaidi.

Napendelea zaidi kula ugali, lakini haimanishi kwamba wali sili kwa hiyo napendelea zaidi kula ugali. Hivyo, ugali napendelea kula zaidi mchana. Inanda katokea pia jioni mara mojamoja, lakini napendelea zaidi kula ugali wakati wa mchana.

Natumia simu yangu zaidi kwenye matumizi tofautitofauti. Kama vile kuwasiliana na watu, wanaonizunguka marafiki, familia. Pia natumia simu yangu kwenye mambo yangu ya kazi. Kwa sababu natumia huduma za internet.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni nakumbuka kipindi nilikuwa mtoto. Kuna mambo nilikuwa nayafanya nilikuwa mjeuri mjeuri sana kwa hivo ni kumbukumbu ambazo nazikumbuka. Tulii. Kuna kipindi nilisafiri na babangu. Kuelekea mkoa mwingine nilikuwa pamoja na babangu kwenye hiyo safari. Kumbukumbu hiyo kitu ambacho kinanifanya nikumbuke kwa sababu kuna tukio ambalo nilifanya kwenye gari hiyo nikutoka na pia nilikuwa ni bado mtoto.

Hapana, mi sio mpenzi wa kucheza ngoma. Ila tu napenda kuangalia ngoma. Kwa sababu, nahisi ngoma sio kitu ambacho nachokipenda zaidi kucheza. Hivyo napenda kuangalia tu napoangalia najisikia vizuri, jisikia amani.